Chumba changu cha kulala ni nikikubwa na kina choo ndani, kina kabati la kuifadhi nguo. Kwa hiyo nikikubwa kwa sababu nimeeka kitanda, nimee nimeeka dressing table. Nimeeka mapazia, nikikubwa chumba changu nikikubwa nikikubwa ambacho kimekaa kitanda cha tano kwa sita. Kimekaa kabati la nguo na dressing table mahali pa kujisomea, kuna meza, kuna kiti, kuna mahali nimeeka gesi kidogo kwa ajili ya kupikia. Nikitanda kizuri, ni chumba kizuri sana ambacho kina mandhari nzuri sana na mandhari yake imetulia na nimeweza kupanga chumba changu vizuri. Kuta za chumba changu ni za cream, tuseme ni off-white, ni rangi ya ni rangi nyeupe lakini si ile nyeupe kabisa, kwa kizungu wanasema kwamba ni off-white, colour, kuta zake zina hiyo rangi, na chumba kizima kimepakwa tu hiyo rangi, haijachanganya rangi, chumba kizima kina rangi ya off-white, kimepakwa, kuanzia juu, mpaka chini, lakini juu kuna silingboard na sillingboard enyewe ni nyeupe kwa hiyo ni chumba ambacho kikiwashia mwanga kinaonekana kikiwa vizuri sana. Na pia ukiingia ndani kinaonekana ni chumba ambacho kinavutia sana kwa sababu ya hizo rangi na ukiwasha taa basi hicho chumba kinakuwa kina nuru na kinakuwa kizuri sana. Kitanda changu mimii ni cha kuridhisha. Nikizuri, nikitanda ambacho kiko imara sana, nikitanda ambacho hata ukilala, unajisikia uko comfortable, nikitanda ambacho hata kama ukikaa, huumi, hata kama umechoka, ukilala hapo, unajisikia vizuri. Ni kitanda ambacho ni kikubwa, ni tano kwa sita nimitandika na mashuka mazuri nimekiweka vizuri, ni mekiwekea mito juu nimetandika na mashuka ya maua maua. Kitanda changu nikizuri sana. Ni kitanda cha mbao. Ni kitanda ambacho ni kikubwa wanaeza wakalala hata watu watatu. Ni kitanda ambacho ni kizuri sana ni cha mbao. Godoro lake ni gumu. Godoro lake si haya magodoro ambayo ni ma ni malaini. Ama ni magodoro ambaye yanabonyea hapana ni godoro ambalo ni nzuri kabisa, linavutia, ni godoro ambayo ukilalia, huwezi bonyea, halijichori, na nimeiwekea pia ile cover ya kuzuia maji isipite kwenye godoro directi. Kutoka chumbani kwangu kuangalia kwenye dirisha, kuna miti, kwa nje kuna miti. Kwa hiyo, nyingi na ambazo yote naziona, nje nikiwa ndani, ni miti, ndege, wazuri, wanao ruka ruka, vipepeo, kwa sababu mazingira ambayo nipo ambayo nyumba hiyo ipo ni semu ambayo kuna miti miti nyingi na kuna mandhari ya miti miti kwa hiyo unaweza ukaona wanyama, unaweza ukaona kama sokwe, kama nyani, unaweza ukaona kama ah, ah, am, vipepeo, unewezo ukawaona pia. Lakini pia unaweza ukaona ndege, wa aina mbali mbali, ndege wenye rangi tofauti tofauti. Wote wapo ukiangalia kwa di kwenye kwenye dirisha kutoka ndani kuenda nje basi unaeza ukawaona. Chumbani kwangu kitu ambacho nakipenda sana ni ile kabati la nguo jinsi ambavyo liko. Kabati ni kubwa, kabati ni nzuri, kabati lina milango ambayo ni imara, milango yake ni mizuri halijaharibika rangi ya kabati ni nzuri kwa hiyo ni kitu ambacho nakipenda sana lakini pia floor sakafu ya chumba changu naipenda sana kwa sababu ni nzuri inavutia na ha, haishiki uchafu kwa haraka kiasi kwamba hata kama ukisafisha chumba kina uwezo kukaa kisafi kwa muda mrefu si kama sakafu zingine kwa hiyo sakafu zake za hiyo chumba ni nzuri sana na zinavutia. Lakini pia mapazia mapazia ambayo nimeweka kwenye chumba changu ni mazuri sana. Hivo ninayapenda sana. Mapazia ya.

Mimi napenda sana komedi. Napenda sana komedi kwa sababu zinafurahisha. Mimi siwezi igiza komedi kwa sababu sina hiyo kipawa ama karama ya kuigiza. Ila napenda sana kuangalia komedi kwa sababu inachangamsha akili inaburudisha lakini pia inafanya ufahamu wako ufikiri vitu kwa haraka na akiliyako ipate utulivu napenda sana komedi na napenda wasanii baadhi ambao wanaigiza hizo komedi na wanafanya kazi nzuri sana kwa upande wangu mimi siwezi kushiriki ama siwezi kuigiza komedi. Kwa sababu, sina hiyo karama. Mimi ni mtu ambaye napenda sana kuchekacheka. Lakini mimi kumchekesha mtu siwezi. Kwa hivyo, kwa maana moja ama nyingine mimi siwezi kuingia kwenye kuigiza komedi. Kwa sababu nitashindwa. Lakini pina penda drama. Napenda filam za drama za kuigiza zenye mafundisho mazuri. Filam ambazo zenye zenye maudhui mazuri ambazo naeza nikaziangalia mimi na zikanipa funzo, labda la maisha, jinsi alivyo, labda utafutaji, jinsi alivyo, napenda sana hizo izo drama za hivo. Nakumbuka mara kwanza, nilipoona filam, kuna filam moja, ilikuwa initwa misuko-suko. Ni filam nzuri ya kupendeza sana na inafundisha mambo mengi sana. Lakini filam ambayo mara ya kwanza kuitazama, nikaipenda sana kipindi niko mtoto ilikuwa inaitwa Jennifer, ilikuwa inaitwa Uncle JJ. Hiyo movie ilikuwa ni nzuri sana kwa sababu ilikuwa inafundisha kuhusu mtoto na uncle yake, mtoto na mjomba yake, yaani mtu na mjomba yake. Mjomba alikuwa hataki kumpeleka mtoto wa kike shuleni, lakini mtoto alijitahidi kwa kadi ya uwezo wake, mtoto alikuwa mtukutu kwa sababu alikuwa anahitaji kupelekwa shuleni. Kuwa ni movie ambyo ilinifundisha na ni movie ambayo sitakaa niisahau kwenye maisha yangu kwa sababu ilikuwa na ujumbe mzuri na maudhui mazuri kwa mtoto pamoja na mzazi. Kumwelimisha kwamba mzazi, mtoto anatakiwa apelekwe shuleni. Mtoto wakike pia anahaki ya kusoma. Mtoto wakike pia anaeza kuwa chochote katika ulimwengu huu. Mtoto wakike pia anaweza kuwa kiongozi mkubwa katika dunia ya sasa. Tunapoelekea, haitaji tu mwanaume peke yake. Haitaji tu kijana wakiume peke yake ila wote, watoto wote, wote wanatakiwa wapewe hakisawa. Iyo movie likuwa ni nzuri sana na niliifurahia kwa upande wangu. Aliyeleta hamu na shauki ya filamu hii ni huyu mtoto. Vitu ambavyo alikuwa akifanya, vitu ambavyo alijitahidi sana kumshurutisha mjomba wake ili aweze kumpeleka shule. Vitu ambavyo alivifanya kwa jitihada kupingana na unyanyasaji ili apelekwe shule. Ni vitu ambavo ni vikubwa sana na ni vitu ambavo vili leta sana impact sana kwenye maisha ya huyo msichana. Kwa hiyo ni mtu ambaye alijipigania, mpaka uncle yake mpaka mjomba yake, akaweza kukubali kumpeleka shule. Kiukweli ningependa sana kuiona iyo movie, ningependa sana kuiona kwa sababu ni movie nzuri, hata nikiwa nyumbani naeza wawekea wadogo zangu, ama naeza mwekea mtoto wangu, aweze kuiangalia na aweze kujifunza, ama kuiweka kwa ajili ya kueleza jamii kwamba mtoto wa kike ana haki ya kusoma. Ni movie nzuri sana, inamaudhui mazuri na inafundisha vitu vingi sana. Na kama ukifatiria iyo movie, iyo filam, basi moja kwa moja akili yako itabadirika na utakuwa na akili ambayo ni chanya na kwa ni maisha yako yote hauta wai kaa umnyanyase ama umdhurumu mtu haki yake kwa kusema kwamba huyu mtu jinsia yake labda ina mpasa kuwa hivi jinsia yake labda inapaswa kuishi hivi. Nimovie ambayo inamaudhui mazuri kwa mtu yoyote amba.

Mimi napenda sana kununua vitu mtandaoni na mara nyingi sana nimefanya hivyo lakini ni hatari sana kununuavitu mtandaoni. Napenda sana kuagiza vitu mtandaoni. Maranyingi sana huaga nafanya hivyo lakini ni hatari sana kwa sababu unapo agiza mtandaoni na ukalipia kuna mawili. Moja, huyo mtu awe mwaminifu akuletee kitu ambacho umeagiza. Mbili, huyo mtu hawezi kukuletea kitu ambacho umeagiza. Kuna uaminifu. Kwa hiyo, usipo kuwa makini katika kuagiza vitu unaeza ukajikuta, unapoteza pesa. Ama unapoteza hata kile kitu cha thamani ambacho ulikua unakitarajia kukipata. Na maranyingi sana, nimesha fanya hivo, nimesha nunua vitu mtandaoni mala nyingi sana. Wengine wame niletea vizuli, lakini wengine wame nitapeli, wengine wame kimbia na pesa yangu. Kwa hiyo, napenda sana kuagiza vitu asilimia themanini na tano ya vitu vyangu ni vitu ambavyo nimenunua kupitia mtandao. Ni vitu ambavyo ni nanunua tu kupitia simu alafu vinaretwa moja kwa moja kwangu.

Mimi napenda sana kwenda maktaba kwa sababu napenda kusoma vitabu. Kwa hiyo kwa wiki naweza nikaenda maktaba mara mbili kwa ajili ya kujisomea na pia kuangalia vitabu vizuri ambavyo nitachukua labda kujisomea nyumbani. Napenda kuenda maktaba kwa sababu ni sehemu tulivu. Mtu anaweza kukaa hapo, akasoma, vizuri, kwa umakini mkubwa wa hali ya juu, bila kuchanganyikiwa, bila kukoseshwa amani, bila kukoseshwa furaha. Kwa sababu nisehemu ambayo imetulia na nisehemu ambayo imewekwa mahususi kwa ajili ya kujisomea. Kwahiyo mimi napenda sana kwenda maktaba na ninaweza nikaenda maktaba mara mbili, mpaka tatu kwa wiki. Kwahiyo ukipiga kwa mwezi, kwa mwezi naweza nikaenda kama mara kumi kwa mwezi. Ni sehemu nzuri sana na napenda kwenda huko kwa ajili ya kusoma.

Mafanikio binafsi ambayo na ya dhamini kazini ni kazi ambayo nafanya imenisaidia sana. Kitu cha kwanza, hii kazi ambayo nafanya imenisaidia kutokuwa kutokumtegemea mtu yoyote. Yani mshahara ambayo napata naweza kujikimu nao, mshahara ambao napata naweza kujisaidia mwenyewe bila kuitaji msaada wa mtu yoyote, anisaidie. Imeniepusha na kuombaomba watu pesa, kuombaomba watu msaada, kuombaomba watu nafasi, kunisaidia, kuwasumbua watu. Kwa hiyo, chikitu cha kwanza hii kazi, imenisaidia sana katika kutatua changamoto zangu za hapa na pale. Kuisaidia familia yangu, kuwasaidia wadogo zangu. Hii kazi imenisaidia sana na ni mafanikio. Lakini pia kwa namba mbili, hii kazi imenisaidia katika kukuza mtaji wangu na kuweza kufungua biashara, imenisaidia sana, nimeweza kusevu kubana pesa, kutunza pesa, na matokeo yake nimeweza kufungua biashara, kwa hiyo ni kazi ambayo ime nisaidia sana, kwa namna moja ama nyingine. Lakini hii kazi imenifanya niishi maisha ya uhuru, imenifanya niishi maisha ya amani, imenifanya niishi maisha ya kutokumtegemea ya mtu yoyote kwa sababu na wakika wakupata pesa na kupiga bajeti yangu, kwamba matumizi yangu, yako hivi, yako hivi. Kwa hiyo, hainipi wasiwasi ama hainihitaji mimi kuweza kuishi kiunyonge kwa sababu sina feather. Nimeipangia pesa yangu kwamba hii pesa yangu itakua hivi, itakua vile. Na matokeo yake ni mazuri na naona matoke, naona mafanikio, uchumi wangu na upanuka na vitu kama hivyo.

Majirani zangu mimi nawafahamu vizuri na ni vizuri sana kufahamu jirani yako kwa sababu chochote kinaezatokea. Mahali popote ambapo unakaa ni lazima ukue na jirani. Jirani mzuri, jirani ambaye mtashikamana nae, jirani ambaye mtakua kalibu, mkielezana labda changamoto, matatizo, mkiweza kusaidiana. Kwa hiyo, majirani zangu nafamu na tuna ongeaga na pia tuna grupu la wasapo ambalo uwaga tuna discussi huko, tuna juliana hali, labda kama mtu anasherehe, ama mtu anachangamoto fulani, ama mtu anatatizo fulani ambalo limemtokea labda, na anaitaji msaada, ama anaitaji ushauri, basi inakuwa ni raisi kusaidiana. Tofauti na majirani ambao hawaongei. Jirani ambaye niponaye. Ni jirani mzuri sana ambaye tunashare idea. Tunasaidiana kwa ushauri. Labda tufanye hiki. Tufanye kile. Ni jirani ambaye tunaongea mda mwingi. Ananijulia hali na mimi namjulia hali akipata changamoto Najitoa. Na mimi nikipata changamoto anajitoa kwa ajili yangu. Kwa hiyo tumetengeneza urafiki na tumetengeneza undugu na tunaishi vizuri na tunaendelea vizuri na tunaendelea kuwasiliana kama kawaida na tuna mipango mingi ambayo tumesha panga kwa ajili ya maendeleo ya mwaka huu. Ni jirani ambaye mzuri na ananisaidia sana na mi pia namsaidia kwa ile nafasi ambayo nipo nayo. Tunashikamana, tunasaidiana na tunajijenga pamoja. Kuhakikisha kuamba, mmoja wetu, hakuna mmoja wetu ambaye hatapata madhara ama hataumia labda mwenyewe peke yake hapana.

Mimi napenda sanaa ya ngoma, napenda sanaa ya burudani kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda, napenda kuona watu wanacheza, hasahasa izi ngoma za kitamaduni, napenda sana. Zile ngoma mbavyo zina wanazipiga, vile mbavyo wao wanavaa, vile mbavyo wao wanaimbaa, vile mbavyo wanacheza iyo ngoma. Napenda sana, napenda sana sanaa ya burudani. Burudani ni nzuri sana. Burudani ni ni sehemu ya maisha. Burudani ni njia moja wapo ya kupata utulivu. Ni njia moja wapo ya kufurahia. Ni njia moja wapo ya kujiskia uko huru, ni njia moja wapo ya kujisikia una amani, unafuraha, burudani ni nzuri sana.

Ndiyo, mimi huwa nasoma sana gazeti na nasoma kwa sababu gazeti ni njia moja wapo ya kupata taarifa ya habari, ama ya kupata habari, ama kujua mambo ambayo ya naendelea. Kwa sababu gazeti inatumika kama kitu ambacho kinawakilisha. Ama kitu ambacho kinafikisha ujumbe ama habari ambazo zinaendelea ulimwenguni, nchini, kwenye jamii, zile kero zote unazipata kwenye habari. Kwa hiyo mimi huwanga napenda sana kusoma gazeti. Na huwa ninanunua sana gazeti kwa wiki. Naweza nikanunua mara tatu, mara nne gazeti, lazima ninunue na nisome ili niweze kufuatilia mambo yanayoendelea kwa sasa hivi.

Mimi aliyenifundisha jambo muhimu ni mama yangu. Mama yangu ya kipenzi alinifundisha mambo muhimu sana. Kama usafi, nidhamu, kuwa mkweli, kuomba msamaha. Kwa hiyo ni mambo ambayo ni ya muhimu sana kwa mzazi kumfundisha mtoto. Na mimi alichukua hiyo nafasi, akanifundisha. Mpaka leo siwezi kusahau, kwa sababu ni mambo ya muhimu sana na ya msingi ambayo, nimekuwa nikiyaona na kuyaishi muda wote, siku zote, lazima niyaishi hayo mambo ambayo amenifundisha, ni lazima niyafanyie kazi hayo ambayo amenifundisha. Yaani, kitu ambacho amenifundisha cha muhimu sana ni hicho kwa sababu ni kitu ambacho kinatakiwa kila mahali. Kila mahali unapoenda, basi watu wanataka kuona tabia njema. Kwa hiyo, na mtoto akiwa na tabia njema, ni kitu kizuri sana katika jamii ambayo tunaishi. Kwa hiyo namshukuru sana mamangu ameweza kunifundisha mambo muhimu ya usafi, nidhamu, kuheshimu wakubwa, kupika vizuri, kutunza nyumba, kujisimamia mi mwenyewe, hata kama ye yuko mbali, basi ni mambo ambayo ni ya msingi sana, na ni mambo ambayo ye kama mzazi, aliweza kunisaidia, ama aliweza kunifundisha, ili baadaye leo na kesho, basi niweze kuishi maisha ya kujisimamia, bila kutetereka, bila kuogopa. Ni mambo ya muhimu sana ambayo amenifundisha. Ni mambo mazuri sana ambayo. Hata mimi nikija kuwa na mtoto. Nitamfundisha pia hayo mambo mazuri. Ili yamsaidie huko mbele. Kwa sababu tabia njema, inahitajika kila mahali. Inahitajika shuleni, inahitajika kazini, inahitajika kwenye shughuli mbalimbali. Kila mahali, hakuna mahali ambapo hapahitaji tabia njema. Kwa hivyo tabia njema ni kama ni tiketi ya kuingilia kila mahali. Kwa hiyo hata mimi nikija kuwa na mtoto ama nikija kuwa mahali fulani, labda na watu. Nitawafundisha tabia njema kwa sababu ni kitu ambacho tunakifanya kila siku kwenye maisha yetu ya kila siku. Unaeza ukawa na na uso mzuri, unaeza ukawa na sura nzuri. Lakini kama hauna tabia njema basi inakuwa ni bure. Kama huna tabia njema basi inakuwa ni kazi bure. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kizuri sana na ni kitu ambacho nashukuru sana. Kwa yeye kunifundisha.

Mimi tabia za watu ambazo zinanchukiza. Mimi sipendi watu wa hongo. Mimi nikiwa na mtu. Nikiwa na rafiki. Ama nikiwa na usiano na mtu ambaye ni muhongo. Mimi waga nakasirika nachukia kwa sababu. Sipendi icho kitu. Sipendi mtu mwongo. Sipendi mtu ambaye anadanganya. Sipendi mtu ambaye anaahidi kitu alafu awezi kukitimiza katika mazingira yoyote. Sipendi mtu ambaye anajinadi sana. Sipendi mtu ambaye nimkorofi. Mtu ambaye hapendi kusikiliza wengine. Mtu ambaye anataka tuwa weju mda wote. Sipendi watu waena hiyo kwa sababu wanakuwa ni kikwazo. Wanakuwa ni wanamawuthi. Wanakukasirisha. Unakasirika haraka kama ukiwa na watu wa namna hiyo. Kwa hiyo sipendi watu kama ao kwa saabu wanakupa msongwa mawazo. Bade ya kukupa utulivu, wanakupa msongo wa mawanzo. Simaindi watu wa namna iyo.